Mimi chumba ambacho ninakipenda chumba changu chumbani ambapo ni sehemu ambapo pa siri unaweza ukajiche kwa kadri ambavyo unaweza kwa hivyo napenda zaidi chumbani kuliko sehemu pengine popote nyumbani. Kwa sababu pia nikiamua kufanya chochote nafanya, hakuna mtu ananiona. Hivo kwa hiyo ndio hivo. Na kitu ambacho huwa nakifanya vya mara nyingi chumbani labda nasali, nabadilisha nguo nafanya aje kuona kuwa najisikia najisikia amani na najisikia kuwa huru zaidi.

Kupika sipendi kupika sana kwa sabu wanza kupika inoangana inapoteza muda lakini pia kuungua na hizi kaya kaza jikoni yani kufanya kata ili kata ili sjui vyombo nini huwa sipendi lakini kama ni kiambiwa ni pike ya napenda kupika vya kulambavyo ni raisi sana kupika kama ugali unapika tu unaeka maji unasonga au wali unaeka maji na mafuta tayari na mchele wako iwo ime una subiri ki.

Huwa mara ingi kunapu kwa na jiemba wa mchakato wowote kazini naangalia kwanza. Kama kuna namna ya kuliraisha kwa mfano kulifanya liende kimtandao zaidi. Hwa napendelea kufanya hivyo. Lakini kama kuna njia fulani ambayo na hizu kafanya, ikawa raisi kuliko kuendea kwa ugumu kwa mfano. Kama labda ni video inatakiwa upe kila mtu. Kama mtu watakupali ni msubmitia online, huwa nafanya hivyo na inakua raisi sana na inaokoa garama nyingi.

Mara nyingi wanapo kuja wateja wapya kwangu huwa nawakarimu. Na wakarimu aje na wakaribisha karibu nawaambia huduma ambazo tunatoa. Lakini pia namwambia ajisikie yeye amani kuuliza. Chochote ambacho unataka unahisi ukiulize kwa huru kuuliza na hata ukikosea haina shida. Lakini pia nawahakikishia kwamba nitawapa huduma ambaye ni bora. Kwa hiyo huwa najaribu kuwapa lakini na waonyesha pia vitu ambavyo nishawahi kufanya nyuma ili mteja awe na imani kwamba nimekuja sehemu sahihi.

Sijapima kwa kweli huwa nina kaa muda gani mtandaoni lakini nahisi nina kaa sana mtandaoni kwa sababu nikitoka kwenye kompyuta labda nilikua na upload video YouTube au Tiktok au Instagram hapo nimekaa muda mrefu vitu mawazo mapia na vitu vingine watu ambao wame posti na bari pia kuhuna yezo kwa jikuta mda mrefu na kama mtandaone na ni kwa sababu ndio kazi ya mbena nafanya kazi ya mtandaone sana kuhuna tumia mda mwingi pia mtandaone.

Mpira huwa kifupi napenda Los Angeles Lakers na yaani kwa sababu ndio nimeiskia skia mara nyingi ndio nikajikuta kumbe na awapo ndio nikawa naipenda hio lakini ya mchezaji ambaye nishawahi kumpenda lebron james na nilikua naona ni mtu mpambanaji sana na anayesikika sana kweli katokea nimelewa na kile kifo chake cha ndege kiliniumiza.

Kazi mimi huwa mara nyingi siandiki, mwazoni nilikuwaga naandika, lakini kazi zimekuja kuwa sio nyingi, yani hauna schedule nyingi za kazi. Japokuwa una kazi ambazo zitakuchukua muda kwa hiyo unaeza ukutana na kazi mbili, lakini zinakuchukua muda kuwa unakufanya, ninakuwa naangalia kazi ipi inahitajika kwa haraka zaidi. Inahitajika kwa haraka zaidi ndio naanza kufanya. Ile nyingine ndio ina endelea kusubiri mpaka nimalize hii ya kwanza.

Chakula ambacho nakipenda mara nyingi napenda chapati maharage. Chakula ambacho napenda sana sababu kwanza, yaani ina ladha yake tu, yaani siwezi kuielezea ile ladha lakini ni nzuri na mara ya kwanza. Nilikuwa na kula nyumbani tu kwenye mahoteli hivo, lakini ukikuta ile sasa ya nyumbani ile maharage yameungwa vizuri ya nyumbani na chapati wee.

Mimi kazi yangu mimi ninafanya mambo ya videografi na fotografi kwenye matukio mbali mbali ya kijamii ku na najiusisha naayu mambo lakini ilivyo kuja nilikuwa nimeenda kwenye kwenye uduma uduma naituwa GKB World's Kingdom Business. Badae sasa hili uendele kuwa muusika wa pale inatakia uchague kamati kulingana na kumba mimi ikuwa nasomea mambo ya iti kanyambewe inabidi uende kwenye kamati ya teknolojia bari na mawasili ya na kutoka hapa ndo ni kajikuta naanza kufanya hizi kazi zangu sasa.

Mimi natumia Wi-Fi ni router ya Airtel ndio naitumia japo kuwasa jingine. Utandao unaeza ukawa mbaya, ukawa chingi, zaidi. Lakini ndio natumia kwa sababu ukitumia data za kawaida ni gharama. Kwa sababu inatumia na naweka vitu mtandaoni na nini. Kwa hivo inahitaji uwe na internet ambayo haina limit.

Mimi napenda kucheza na watoto, kucheza nao lakini tu kitu kimoja na watoto ni kwamba, nicheze nao lakini wasije wakanikojolea kwa kweli hapo tu ndyo ninapokuwa nashindwana na watoto. Iwa kucheza nao, siijui kufanya aje, napenda maana, wanaakti kama mala, wanakuwa kama vimalaika flani, unakuwa unaenjoy tu unasahau hata shida zako.

Mara nyingi kama niko kwenye jua kali cha kwanza huwa ninavaa miwani lakini cha pili huwa nina tafta kivuli. Sehemu pa kivuli, nina kaa kivulini, na maji pia, nakunywa maji mingi ili kuhakikisha kwamba mwili haukauki. Ila inapokuwa niko sehemu ambayo hakuna namna, inabidi nijifunike juu kichwa na kama ni sweta, kama ni nini najifunika nayo lakini nakunywa maji mengi sana.

Aa nafuatilia Real Madrid sana, ni timu ambayo nimeijua kwa muda. Lakini pia kama wanasemaga wanafanya maajabu kwenye uefa na ligi kwa hivyo nikajikuta tu napenda nafuatili yajapokuwa kuna timu zingine Manchester City, Barcelona, uko, Liverpool, Arsenal, wanafanya vizuri. Lakini sasa mtu tu upendo lazima uwe, sehemu uwe.

Shule yangu ya kupendeza zaidi ni ya video. Nikiwa nafanya video kwa kweli huwa nafanya vizuri sana na inawavutia wengi mno. Kwa hiyo huwa najisikia amani na najisikia furaha zaidi nikiwa. Nafanya shughuli yoyote ya video. Huwa na uhakika lazima nitawatolea watu kitu kizuri na watakacho kifurahia.

Unyoajo wa nywele huwa kwa kweli sijui nanyoa marangapi lakini kila ninapoona kuona kama zimekua naenda kunyoa ama nywele za kwa pande na zingine au hizi nywele za juu huwa napunguza yaani sinyoi zote kwa saabu kwanza sipendi kunyoa nywele nahisi nikinyoa nywele nahisi kuna kitu kinanipungukia hivi nakuwa nahisi baridi sana kwa hivyo sipendi kunyoa kabisa.

Pesa yangu mimi huwa naeka sehemu mbalimbali zingine naeka benki, zingine naeka kwenye vikoba, zingine naeka kwenye simu, zingine natunza tu ambayo ni ya matumizi natunza tu mwenyewe hivo inategemea ni hela gani kwa hivo ninajikuta nagawanya gawanya kuna ya vikoba, kuna ya kwenye simu ya matumizi ya kawaida.

Tuyo yao mimi natumia mitandao ya kijamii, natumia mitandao wa youtube, kwa ajili ya kuupload video, kuandalia videos, tiktok, hivo hivo na yenye, instagram, thread, na linkedin, facebook, hata zamani pia nilikuwa natumia nani twitter saa hivi ni space lakini siku hizi nimeachana nayo kidogo.

Kura kwa kweli ni mara ya kwanza nilipiga hiyo mwaka wa elfu mbili na kumi na tano kipindi hicho Luasanya ndo alikuwa anagombea urais kulikuwa na hiyo movement wanasema Movement for Change M4C. Baada ya hapo nilivoona mzee ameshinda halafu wakaiba kura. Alafu akuna yu hilo fanyika. Nika sema huku ni kupoteza munda. Pasa saivi sijo itena kupigia kura na sina mpango wakua ni napigia kura. Kusabu ukipigia usipopigia kura zinaibiwa. Kune mtaka haji wana mtaka edo. Na chukua wanafazi.

Nashirikiana na timu wa mara nyingi. Napenda labda kama kuna jambo, kuna kazi, tunakutana, na jadili kumbuke, hii tunafanyeje. Tunatoa wote mawazo, then ama ni pia ni, mtu mmoja anaweza kufanya, tunamwachia anafanya. Kama ni mimi, kama ni yeye.

Mwarafu ambae, mi huwa naipenda, napenda ya pineapple, soda. Huwa naipenda sana jinsi tu inavyonukia inafanya niskie vizuri na mara ya kwanza kuipenda na kumbuka ni wakati nikiwa darasa la tano ndo mara ya kwanza naanza kunywa hiyo soda nilipenda kipindi hicho.

Mara nyingi mtu akiji akileta maoni huwa ninamsikiliza badaye natafuta muda nachambua kwenye maoni najua kuna mtu vitu wa jinsi anavona yeye na unavyoona kuona chambo kile ambacho nahisi kitanifaa nakifanyia kazi halafu zingine naachana nazo.

Kwa sababu mimi nikishajua udhaifu wangu wa mara nyingi ninachokifanya. Mfano najua ni msahaulifu. Najitahidi sana kwa kila jambo linalokotokea hivi. Na kuwa naandika kwa sabu najua kuna uwezekano. Nikasahau huwa nikishajua udhaifu wangu huwa natatua watu ule ule kabla mda mwingi haujaisha.

Kwenye kusoma na kuandika sasa nimekutana vitu viwili vigumu lakini hapo mimi ningechagua kwa kweli kusoma kuandika na kwe Kupala kidolo kianze kuomwa ufanyije. Sipendi kuandika na mwandiko wangu vile ulivyo mbaya aa. Wa tatu kusoma na kuwa haujishugulishi sana.

Sina idadi maalum kwamba nafanya idadi mara mbili, mara tatu kwa siku. Lakini ninachojua kwamba kuna siku huwa sifanyi, lakini kuna siku huwa nafanya. Muda unaweza ukawa wa asubuhi mchana, jioni, hata usiku. Tegemea tu mood yangu ilivyokaa saa hiyo. Ndiyo unaeza kufanya mazoezi.

Na pendelea mfumo wa androidi kwa sababu kwanza unawatumiaji wengi. Lakini cha pili pia hauna ugumu kwenye kutumia na umesoeleka kwa wengi na vifaa vingi finaingiliana na androidi. Hila kutana na mfumo wa ios haa ni changamoto kidogo kwanza kubluetooth kushare mafiles kwa wengine imekuwa changamoto.

Video za mtandaoni mara nyingi natazama youtube lakini pia natazama tiktok na basi kidogo sana natazama nikiwa instagram hizo ndio mitandao ambayo mara nyingi nafuatilea youtube na video ila sana sana youtube kwa sababu kuna video nyingi chochote unacho kiitaji kama video nakipata youtube.

Hekima nilio pia najifunza hapa maishani kwangu ni ile ya kwamba ukiwwa na hasira chaguo fungo la kutulia mpaka pale ambapo hasira yako itaisha ndipo uweze kufanya maamuzi yoyote ile usijaribu kufanya maamuzi wakati una hasira au hisiia zako ziko juu kwa sababu unaweza ukakosea au ukajutia maisha yoyote.